Ndiyo, napenda chakula cha haraka kama vile vibanzi. Vibanzi kwanza zapendeza, napenda kula na marafiki. Kwanza napenda vibanzi za pale Nairobi, mahali panaitwa Sanford. Na pia za KFC. Pia napenda kuku. Kuku inayopatikana hapo kwa hoteli ya haraka. Naenda nachukua kuku yangu na vibanzi, napenda kukula hizo. Halafu pia napenda kubebea watoto nyumbani, napenda pia kukula na mpenzi wangu sababu hiyo ndio chakula inayopatikana kwa urahisi unapokuwa huko mjini na huko katika harakati ya shughuli zako mingi kwa hivyo unapata unapotaka kukula unapata vibanzi sana kwa uraisi na pia lile bajia Bajia na viazi karai. Kwanza viazi karai pale Mombasa huwa tamu sana. Zinakuanga, ni za kawaida, viazi karai, vibanzi na pia bajia. Bajia pia naipenda sana yapendeza zaidi.

Naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki na pia hivi katikati ya wiki mara zingine lakini si kila wiki naenda pale katika mahali paibada ambapo ni kanisa. Wakati kwanza nikona matatizo ndani ya moyo, kuna jambo lanisumbua ama nikiwa na furaha lazima ninamrudishia mungu shukrani. Lakini sana sana nikiwa kwanza na mambo yananisumbua naenda kuomba kutafuta amani moyoni pale kanisani sababu na nahisi kuwa pale hakuna binadamu ambaye atanikejeli, atanitupia maneno ama ataona kama nafanya jambo lisilo la kawaida Lakini sana sana napenda naenda kila jumapili lazima niende katika mahali pa ibada Kwa sababu lazima tukumbuke mungu hiyo maramoja kwa wiki tunakumbuka mungu tunarudisha shukrani kwa kutuweka hai Kwa kukosa magonjwa Napata ndiyo tunarudisha shukrani maramingi na pia mahalii pale pana amani na pia unapata kupatana na watu wengi, watu wa kutoka nyanja tofauti tofauti, mnashirikiana, mnwasiliana, na mnapeana mawazo zenyu tofauti tofauti kwa sawabu mawazo pia haifanani. Na inasaidia mtu unamea kiakili, unamea kidini pia. Nashukuru mungu, nashukuru mungu pale. Na pia napenda wa nyimbo za hapo, kwa hivo na naenda mara moja kwa wiki, lazima niende.

Nafanya mambo tofauti kushirikiana na timu kama vile ile siku tumetenga ya kukutana, lazima niende, tunapatana, tunawasiliana, tunaambiana, tuhadithi, tundogo, tundogo, twa kuchekesha. Na pia hadithi zile si za kuchekesha, ambazo ni za kusaidiana kumea, na kumea pia kiakili, tunasaidiana. Kama moja wetu ako na shida, tunasikiza shida yake, tunajadiliana vile tutamusaidia na vile atatoka katika ile shida. Kama moja wetu ako na kama harusi hivi, kama amehitimu katika chuo kiku, tunawasiliana vile tutaungana, tuende tumushikilie na tumfurahie siku yake ya muhimu. Pia sikuzao yao ya kuzaliwa, tunashirikiana na wawo kama timu, ndiyo. Na pia kukua na timu ni jambo la busara sana kwa sababu huwezi ishi peke yako. Kwa hivyo ukikua na timu ni jambo la muhimu kabisa.

La, sijawahi kushiriki mashindano. Lakini naweza penda kushiriki mashindano. Lakini kama unauliza mashindano, kama ni mashindano ya simu ndiyo. Lakini mashindano ya kama michezo hapana. Laa, sijawayi shiriki kwenye mashindano. Lakini naweza taka kushiriki katika mashindano. Naweza penda kushiriki katika kucheza, kucheza mchezo wowote. Lakini nakumbuka nikiwa shule la upili nilishiriki katika mchezo wa kuigiza. Kama hiyo pia ni mashindano kwa hivyo ndiyo nishaishiriki mashindano. Na nilishiriki mashindano tukaenda hadi, tukahitimu, tukapewa zawadi. Ndiyo tulishiriki katika mashindano. Natumai nimejibu swali hili kwa Ndiyo ee ndiyo.

Ninapanga kazi yangu vile nitaanzia kutoka asubui hadi jioni. Kwa hivyo ninapo ingia asubui kwanza naanza na kuomba alafu naanza kushughulikia vile nimepanga kazi yangu. Lazima niandike chini vile kila kitu na masaa yenye itafanyika. Kwa hivyo sikufanya vitu kazini bila utaratibu. Lazima niwe na utaratibu wa kufanya hiyo kazi.

Asubuhi ninapoamka na amka na omba naenda chooni alafu naoga naoga uso naoga mwili. Uso napaka vitu za kunisaidia kufanya ngozi yangu kuwa laini kwa imenyooka vizuri yapendeza kila saa. Baada hivyo naenda kwenye jim kufanya zoezi alafu naanza siku. Narudi nyumbani naoga na kunywa kiamshakinywa alafu naenda kazini naanza siku.

Niko sawa kusubiri kwenye mistari bora niifikiwe. Sina haraka, sina tashwishi kwa sababu natumai kila mtu alifika wakati wake na atahudumiwa wakati wake. Kwa hivyo mimi huwa sina tashwishi kusubiri kwenye mistari. Ni kama nilifika wa mapema, basi nahudumiwa wakati niliofika. Kama nilifika nimechelewa nitaudumuwa tu wakati ndafikiwa. Kwa hivo mimi sina tashwishi kusubiri kwenye mistari. Na sina haswa, sina sina hata.

Ndiyo, napenda kutembelea ziwa na pia mto. Hapa ninapoishi, pia kuna mto karibu. Mito imejaa, mito ni mingi sana. Lakini ziwa, ziwa huwa jambo linalofurahisha sana kutembea kwa ziwa. Kwa sababu nimetembea kwenye ziwa Victoria, kuna ziwa Nakuru, kuna ziwa Bogoria, kuna ziwa Naivasha. Na pale ziwa naivasha niliona viboko wengi, ziwa nakuru nikaona flamingo, pale ziwa bogoria kuna chemichemi inayotua majimoto, ambayo hata tulibeba mayai, tukaenda tukachemushia hapo. Tulichemusha mayaihadi ikaiva, hata ni jambo ambalo sijai amini hadi waleo. Na pia pale ziwa Victoria na watu wanavua samaki alafu wanapika. Hapo tu kando ya ziwa, kuna mahoteli ziko hapo. Unapikiwa samaki, samaki inakuwa tamu. Samaki ya ziwa Victoria ni tamu kushinda samaki za mito. Kwa hivyo, eh, ya nimetembelea ziwa, nimetembelea mito.

Tunda la kupendezwa langu ni tikitimaji. Napenda tikitimaji kwa sababu kwanza kukiwa na jua nikila nahisi mwili ime imerudisha, imeacha kuwa na hio joto mingi ya jua nahisi kiu imeisha. Na vile pia inapatikana kwa uraisi. Afu tikitimaji hua tamu sana. Pia napenda napenda apple, napenda mananasi, lakini langu la kwanza hua tikitimaji.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu, ninayemfahamu ni Shaq, Shaq ni mrefu, na pia nilikua napenda kuona akicheza akicheza huo mchezo, lakini sikuizi sitazami mchezo wa kikapu. Na pia nilikua napenda Kobe Bryant, mungu alaze amlaze mahali pema peponi, kwa sababu alikuwa anacheza vizuri sana. Na kila ningeona kuna mchezo wa shaq ama Kobe, nilikuwa nafurahia sana. Na pia hadi wa leo naweza weka kumbukumbu za hizo michezo na jaribu kutazama nafurahia. Ndiyo, kwa hivyo Kobe Bryant na Shaq, Shaquille wako sawa, ninafurahia kuona wakicheza, na wanajua kucheza mpira huu wa kikapu sana, na wanafanya unafurahia kutazama mpira huu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kwanza watoto wangu, napenda kucheza nao sana. Pia watoto wa dadangu, watoto wa kakangu, napenda kucheza nao. Napenda pia kucheza na watoto kijumla. Kasawabu watoto ni malaika. Na watoto hawana makosa, watoto wako tu. Haezi kukosea, mtoto hukua tu wako na furaha, saa zote. Kakikasirika labda ukuwa umemkasirisha. Lakini mtoto kukuwa mbaya kwako ni ngumu, mtoto huwa mzuri, watoto huwa mzuri sana, kwa hivyo MI napenda kucheza na watoto sana, na wananifurahisha, wanafurahisha roho yangu, wanafanya nahisi, kwamba pia mi nilikuwa hapo hapo, wanaleta furaha, watoto wako sawa, watoto wanafurahia kukua nikicheza na wao. Kwanza niko na mtoto mdogo, ambaye ako miezi tatu, tunacheza-cheza na yeye, kabla alale, akiamka, lazima nishinde niki-cheza-cheza na yeye, na inanipatia furaha, nasahau shida zangu, najipata sina mawazo mingi, nimetulia tu. Hebu watoto, kwa kwangu watoto ni baraka ndio maana mi napenda kucheza na watoto.